Mkate ni upendao unaitwa festive na upenda maana ni mkate nyororo alafu ni raisi kutafuna na ninaeza kukula na vidhaa tofauti kwa mfano. Naeza kula mkate wangu wa festive ni kitumia mayai ambapo naeka mayai katikati na nakula kama sandwich. Njia ya pili ya kuikula naeza kula pamoja na avocado kupaka avocado katikati na ukula pia. Na huwa inaridisha sana. Njia ya tatu ya kukula huu mkate wa festive. Ni kwa kutumia viungo tofauti kama vile asali, peanut butter ama blue band. Nikitumia hizi viungo kupaka kwa huo mkate huwa unaridisha, unakuwa na ladha nzuri na wa kupendeza.

Mimi huchaji kifaa changu mara mbili kwa siku. Wakati wenye huwa nachaji sana sana ni jioni baada ya kutoka kazini na naweza kuchaji hadi ifike kikomo. Wakati mwingine huawa na charge asubuhi wakati nimepata haikujaa ipasavyo usiku uliopita. Pia huwa nachaji wakati mwingine kazini, wakati wa saa nane, wakati nimetumia kifaa changu sana na kimeisha moto kabla ya siku kuisha. Kwa kufanya hivo kifaa changu kwa mfano laptopu au simu inakuwa iko na moto wa kutosha wakunisukuma siku mzima bila kwa bila kuzimika ama kunitatanisha kutumia kile kifa.

Kusubiri kwenye mstari kunanifanya nahisi nihisi mchanganyiko wa hisia. Wakati mwingine nahisi kusub subira na utulivu hasa niki nikijua kila mtu anangoja haki yake. Lakini, kama mstari unasonga pole pole, hau hauna mpangilio mzuri naweza kuhisi kuchoka hau kukosa utulivu. Hata hivyo, nahitaji kutumia muda huo kwa kufikiri, kusoma, hau kutazama mazingira ili nisichukulie kama kupoteza muda.

Mimi husomea habari mtandaoni kwa mitandao tofauti ya kwanza. Mimi hupata habari zangu kwenye YouTube ambayo inakuwa wakati mwingine naeza pata habari live kutoka stesheni tofauti na nizipendazo kama vile NTV au Citizen. Njia ingine ninayopata habari mtandaoni ni kupitia TikTok. Huko napata watu kadhaa wakitueleza jambo fulani lililotokea ama linaloendelea kufanyika wakati fulani. Ni kwa hiyo mitandao miwili ninaeza kupata habari zenye ziko za hali ya juu, ni za kweli na zinazoaminika.pia na ninajifunza mambo ya si habari za nchini yetu pekee yake mbali pia nchi za jirani au za kimataifa.

Chakula nikipendacho zaidi ni wali na kuku wa kukaanga. Napenda kwa sababu ni kitamu, kinashibisha na kinaweza kupikwa kwa njia tofauti kulingana na ladha. Kuku akiwa na viungo vizuri anaweza kuwa na harufu na ladha ya kuvutia sana. Napenda zaidi kukila nyumbani hasa kikiwa kimetayarishwa kwa utulivu au kushirikiana na familia. Mazingira ya nyumbani hunifanya na nikifurahie chakula zaidi. Nikiwa huru na bila haraka. Wakati mingine pia nikifurahia nikiwa na marafiki lakini nyumbani ndiko kuna nipa ladha na furaha ya kipekee maana tunaeza kushirikiana na watu ninaowajua na wa karibu nyumbani.

Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza lenye huwa nafanya ni kupiga magoti na kumshukuru mungu kwa kuniwezesha niko na siku ingine. Jambo la pili ninalolifanya ni kuingia bafuni, kunawa na kuwa msafi ili nijisikie nikiwa freshi tayari kutoka na kuenda kazini. Jambo la tatu ninalofanya kila asubuhi ninapoamka ni kupiga mswaki na kuhakikisha kwamba mdomo wangu ni freshi na meno yangu yanangara na yanavutia. Alafu mimi uvalia manguo kulingana na sehemu ninaloenda kwa mfano kama nisiku ya jumapili nina poenda kanisani navaa ma mavazi yanayombatana na dinilangu. Lafu kama ni kazini huwa navaa nguo amasuti lenye lina linaniheshimisha na ni lenye ninafaa kuvaa kazini kama ni wakati walikizo ninaeneza vaa mavazi ya kawaida kama vile suruali ya jeans yenye naeza tembea nayo mjini na kusikia nikiwa mregefu na nikiwa huru.

Siku za mvua, upenda kuzitumia kwa shuguli za utulivu. Mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala kwa sababu sauti ya mvua hunisaidia kuzingatia zaidi. Pia upenda kuandika au kupanga mawazo yangu hasa malengo ya kazi au maisha. Nikichoka kusoma, uangalia filamu au vipindi, nikipata kinywaji cha moto kama chai. Wakati mwingine napenda kusikiliza mziki ama podcasti au kufanya usafi mdogo nyumbani. Kwa ujumla, siku za mvua unipa nafasi ya kupumzika, kutafakari na kujiongezea nguvu kwa siku zijazo.

Hali ya hewa leo ni ya utulivu, maana kuna jua, jua lililowaka lakini sio lile la ukali, nilile la kutupa joto tu ya kawaida na ya kutosha. Pia kuna upepo unaovuma, si ule upepo mkali lakini ni upepo stadi, unavutia na unapendeza, unatupa hanga mzuri na utulivu. Pia kunao mawingu, mawingu yanayo wezesha muda kwa muda linafunika jua na tunakuwa na ule utulivu wa kuwa na kabaridi kakupendeza. Pia kwa umbali tunaisi kuna mgurumo wa radi lakini bado hakujaanza kuonyesha dalili zozote za mvua.

Ndio nimewahi hudhuria maonyesho ya sanaa. Mimi hupenda kuhudhuria maonyesho ya sanaa katika maonyesho yetu ya theatre yaliyo huko mjini. Huko tunalipishwa kiwango kidogo cha pesa ili mtu aweze kuruhusiwa kuingia ndani. Kwa mfano sanaa ambazo nimewahi kuhudhuria ni kama zile za michezo ya kuigiza. Hapa tunapatana na wana wa sanaa wa tabaka mbali mbali Wanaokuja na michezo yao yenye inaweza kutuelimisha Inatufundisha na pia inatuchekesha sanaa zingine zenye nimehudhuria ni kama zile za vipindi za kuchekesha ambavyo vinaitwa Ridiculous hao wanasanaa pia hukuja na vichekesho ama wanaoiga kama kwa mfano wanaiga wakubwa wetu ama viongozi wetu mchini vile huwa wanapenda kufanya vitu kwa mzaha Huwa wanaburudisha na kila wakati mtu anapoenda huko unajihisi ukiwa na furaha unacheka na tunasherehekea sote kwa umoja.

Mimi chenye napenda kula ni wali, wali naipenda maana ni rahisi kuipika, watu wengi wanaipenda, na pia wali inapatikana kwa urahisi madukani mwetu. Napenda kula wali iliopikwa na kuku, inachanganywa na viugo vya kupendeza, venye zinaleta ladha, tofauti. Wali pia naeza kula ikiwa imeekwa nazi. Apo inapendeza sana wakati unakula wali pamoja na maharagwe na nazi. Njia ingine ya kula wali ni ile unayopika ikiwa na cabbage ama mboga. Unapika wali kwa kando alafu na unaanda kabeji karoti pamoja na viazi. Na pia iyo unipendeza sana na nichakula ushibisha na uleta raha kwangu.

Mwezi wa mwaka ninao upenda sana ni ule walikizo za disemba. Maana huwa ni muda mrefu wakati tunapokuwa nyumbani na watoto wangu na kuwa na muda mwema. Pia mwezi wa disemba tukona sherehe nyingi. Tunazoweza kusherehekea. Kwa mfano tunaweza sherehekea krismasi. Tunaeza sherehekea kuna holiday ya hapa nchini inaitwa jamuhuri na pia ile ya boxing day. hIyo ndiyo sababu yangu kubwa ya kupenda mwezi wa disemba, maana watu wote hupatana nyumbani, tunakuwa na sherehe nyingi na muda mrefu wakuwa pamoja na kusherehekea sote kwa amani.

Mimi huenda maktabani kama mara mbili hivi kwa wiki. Mimi hupenda kutembelea maktaba siku za jumatano na pia siku ya jumamosi. Hapo ninapata muda wa kutosha wakupitia vitabu zangu kwa utulivu bila kuharakisha. Pia wakati ninapokuwa nyumbani, natembelea ni maktaba ambao si mbali sana na kwangu nyumbani. Nachukua muda wa kama dakika 20 kufika huko maktabani. Huwa tunapatana na wanafunzi wa chuo kikuu na pia zile shule za upili zinazoweza kupata muda wa kuja kutembelea hiyo maktaba. Kwa kupatana huko, tunaweza kubadilishana mawazo na pia kuelezana kuhusu jambo moja ama lingine.

Wakati wa jua kali, mimi hupenda kukaa kivulini, mahali, penye, hakuna huo mwanga au jua kali. Pia mimi hupenda kuvalia kofia ambayo hunisaidia sana kujikinga na hiyo jua kali. Wakati natembea nje na kuna hiyo jua kali, wakati mwingine mimi hubeba mwavuli ambayo najifunika nao ili kujikinga na hiyo jua kali. Pia mimi hupenda kufanya kazi zangu mahali pana kivuli kama ndani ya nyumba ili huo mwanga mwingi usilete madhara kwa ngozi yangu au kwa nafsi zangu.

Wazo zuri ninalo la siku ya leo ni kwamba nimeweza kuwa na muda wa utulivu wa kupumzika na pia kwenda kanisani kumuabudu mungu. Leo ikiwa siku ya jumapili, tumekua na wakati mwema kanisani na tumefunzwa mambo kadha kwa kadha yenye yamejenga moyo wangu na kunifanya nijihisi vizuri. Wazo lingine zuri za la leo ni kwamba nimeweza kukula chakula kizuri chenye kinapendeza na chenye nimekipika mimi mwenyewe. Kwa hayo mawili ninaezasema siku ya leo imekua nzuri na ya kupendeza.

Mimi upenda paka zaidi ya umbwa, maana paka huwa ni wasafi, watulivu na wanachukua sehemu ndogo sana ya nyumba. Pia paka na wapenda maana naishinao kwa nyumba, anaeza kunipa utulivu na pia anakuwa rafiki wa karibu. Jambo lingine ninalopenda paka ni sababu ukemea zile majini au mapepo huaminika kuja kwa usiku Maana ye akona uwezuo kuziona penye macho ya binadamu haiezi kuona Pia nampenda paka maana ananiondolea wanyama wadogo wadogo nyumbani kama vile panya ama mende Paka pia nampenda maana huwa ananipa usaidizi kwa kunipa utulivu na kuhisi nikiwa na amani.

Ndiyo, mimi upenda kuvaa saa. Napenda kuvaa saa maana ni rahisi kujua muda wakati ninayo mkononi. Pia saa, huleta vitu kama mapambo inayopendeza wakati unaivaa. Unaezaivaa kama bangili ama ni mfano wa mapambo enye uneza vaa mkononi. Saa pia naivaa la maana inaaniwezesha kuwa ile alamu ineza kuniamusha na kunifanya niwe nisichelewe na niwe kwa nifanya kazi yangu kwa muda unaofaa au nifike mahali nilipokuwa naenda kwa muda uliofaa.

Ndiyo nimewahi nunua tikiti za tukio kwa mfano ile mchezo ya kama kwa mfano ya ragibi au mchezo wa athletiki Mimi hupenda kununua tikiti za kuenda kuwatazama wakishindana. Hapo unapata kuna maonyesho ya kupendeza, unaeza kuwasiliana na wale wenye wanahusika humo ndani, unaeza kuwasalimia, mnaeza pigwa picha na pia mnakuwa na mnasherehekea pamoja. Pia napenda kununua tikiti za tukio maana unaweza kuwatazama hapo kwa hapo si kama kutazama kupitia runinga.

Mimi hupenda kusoma habari mtandaoni ila sipendelei sana kutumia kusoma kupitia kwa gazeti maana. Kupitia kwa mtandao naweza kupata mawasiliano ya hapo kwa hapo. Hii inamaanisha live. Napata zile habari zikiwa moto moto na za hapo kwa hapo. Pia napenda habari za mtandaoni maana ni nyingi na unaweza chambua kulingana na zile unahitaji kuzijua. Pia napenda abari za mtandaoni maana si za nchini mwitu peke yake bali ni za duniani ama ulimwengu mzima.

Kifaa cha teknolojia chenye siezi kuishi pasipo ni kompyuta langu, maana lina nisaidia kufanya kazi ya ziada na pia kazi ya kazini. Apo inaniraisishia majukumu ya kupambana na hali yangu kazini na pia wakati ninapo pumzika, ninaeza jiburudisha kwa kuocha filamu nikipitia hiyo kompyuta ama laptopu. Kwa hiyo njia itakuwa ngumu sana kueza kujikimu bila hizo vifaa za teknolojia Maana tumezi zoea kwa vile zinaturahisishia mawasiliano kufanya kazi na pia maburudani.

Mikutano ni nayopenda ni kama ile ya kidini, ambapo tunapatana kama kwa mfano kanisani, tunafundishwa neno la mungu, tunaabudu, tunasifu mungu kwa kuimba na kumshukuru kwa kutupa afyanjema, kutupa nchi tulivu na pia kutupa amani, manyumbani mwetu. Mikutano kama hiyo huandaliwa kila jumapili tunakutana tunapoabudu na kumshukuru mungu. Pia kuna mikutano ingine huwa ina tunaudhuria wakati wa wiki kama marambili ya kwa wiki kama jumatatu na jumatano wakati tunapokutana kwa vikundi tofauti tafauti kusomeshwa zaidi kuhusu biblia kuomba na pia kufanya ushirika. Hiyo mikutano hunijenga kidini, hunituliza mawazo yangu na kunipa amani moyoni.

La, siwezi ishi siku ata moja bila teknolojia, maana teknolojia imekuwa, imekuwa kama mmoja wetu teknolojia inatusaidia sana kila wakati. Kwa mfano, tukitaka kuwasiliana na watu waliombali, tunatumia teknolojia Ninapotaka kusoma ama kuchambua kitu chochote chenye nilikuwa nahitaji kufahamu raisi huwa natumia teknolojia kama vile Google Pia ninapotaka kufanya kazi vile vile natumia teknolojia Kwa kupitia kompyuta kufanya kazi yangu kwa urahisi Kwa hivo, teknolojia imekua moja wapo ya jambo ama chombo chenye siwezi kuishi bila.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wa teknolojia na zana za kijiditali, hasa zile zinabadilika haraka kazini. Pia naendelea kuboresha ujuzi wa mawasiliano hususan kuwasilisha maelezo kwa uwazi zaidi kwa kutimu hao wateja. Zaidi ya hapo, ninahitaji kuimarisha, usimamizi, wa muda na kupanga vitu, ninavyohitaji kila wakati ninapokuwa kazini, ili kuongeza ufanisi na kupunguza msongamano wa kazi. Kujiendeleza katika maeneo haya, kunanisaidia kufanya kazi kwa ubora zaidi na kukua kitaaluma.

Zawadi nzuri nimewaipokea. Ni ile zawadi ya kupata tikiti ya ndege kuenda kutembelea nchi ya ngambo. Ilikuwa zawadi nzuri, maana nilieza kupokelezwa iyo zawadi kazini mwangu, maana nilikuwa nimefanya kazi kwa bidii mwaka uliopita pia Iyo ndio zawadi, yenye sitawahi sahau, maana niliweza kukabidhiwa tikiti ya kuenda nchi ya Singapore kutembea na watoto wangu. Tulifurahia iyo safari, tulieza kuona vitu kadhaa na pia tulieza kuwa na muda mzuri wa kusherehekea na kuwa na hali ya utulivu na pia tukaweza kupatana na familia au jamii zingine mbalimbali na kufanya marafiki na watu wa nchi za.

Kwa uzoefu wangu, mimi hupenda kuoaga mara mbili kwa siku. Kwanza, huoga asubuhi kabla ya kula ama kufanya chochote. Mimi hupenda ku jimwagilia maji, mwilini, kujisafisha hili nijisikia nikiwa freshi na mwenye bidii. Wakati wa jioni ninaporudi kutoka kazini pia mimi hupenda kuoga ili kujitoa uchafu na jasho la siku nzima na nisikie mwili wangu kuwa mtulivu na umelegea kutoka kwa uchovu wa kila siku.

Natumia kompyuta zaidi kwa kazi ya kujifunza. Unisaidia sana katika kuandika, kuandaa nyakara, akama, vile barua pepe na kufanya utafiti mtandaoni. Pia, huitumia kwa kujifunza ujuzi mpya kama kusoma makala kwa kosi za mtandaoni au kuboresha maarifa ya kazi zangu. Mbali na kazi, wakati mwingine uitumia kwa burudani kama kutazama filamu, kusikiliza mziki au kuwasiliana na marafiki. Kwa ujumla, kompyuta ni kifaa muhimu kinachoniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi na kukuza maarifa yangu.

Ndio mimi hupenda sana mvua. Kwa maana ya sababu tatu ya kwanza, mvua huleta utulivu hewa safi na pia ile harufu inayotoka kwa ardhi wakati kunaponyesha, huwa inapendeza na inatuliza moyo. La pili mvua huleta mabadiliko ya mazingira Maana kila wakati kunaponyesha mazingira huwa kijani kibichi ya kuvutia na yenye afya nzuri ya tatu Inanifanya nipende mvua ni maana mvua hufanya tunapata vyakula inafanya mimea yetu ikue kwa kasi Iwe ya nguvu na tusikuwe na ukame Pia mvua hutusaidia kupata mito mizuri yenye inaeza kuleta watalii kuitazama inaleta samaki na kila mtu wanafurahia.

Mziki ninaousikiliza mara nyingi ni ule wa pop au R&B ama nyimbo za dini. Pop huwa na mziki taratibu au na kelele na unaofuraisha moyo na kunituliza mawazo. R&B huwa na ujumbe wenye unafurahisha kama vile wa mapenzi, unaofanya, unajihisi, furaha na amani pia. Alafu nyimbo za injili zinanifanya ni kuwe na msisimko moyoni wa kutuliza nafsi zangu na kujisikia nikiwa na upendo na pia kumuabudu mungu. Kwa hizo njia tatu za mziki zote huwa zina niburudisha kwa kiwango tofauti.

Mimi hupokea maoni kutoka kwa wenzangu ama wengine kwanza kwa kusikiza, kutia maanani, kuona kama maoni yao yananijenga au si ya muhimu. Kusikiza huwa kitu ya maana sana, sababu inakuwezesha kutafakari na kufikiri kwa undani kila jambo lenye linalosemwa. Pia mimi hupenda kuchangia kwa maoni ya wenzangu ili tuweze kusaidiana mahali kuna ulegevu ama kuna tunatofautiana. Jambo lingine lenye mimi hupenda kusikiza kuchukulia maoni ya wenzangu ni kuwakosoa ama ningependa pia kukosolewa mahali penye nimesema au nimefanya jambo lenye haliridhishi mimi ama mwenzangu. Kufanya ivo sisi wote tunaeza kuwa na majadiliano yenye yanaleta amani, uwelewano na pia yenye kutuboresha kwa kila siku ili kila mtu anakuwa kwa kimawazo na pia kazi zetu zinakuwa bora.

Ninatumia programu kadhaa mara kwa mara kulingana na kazi zangu. Kwa kuandika na kazi za ofisini, mi utumia sana Microsoft Word ama Google Docs na Google Drive kwa mawasiliano. Kwa mawasiliano mimi utumia Gmail, WhatsApp na Zoom au Google Meet Pia utumia Google Chrome kwa utafiti mtandaoni na wakati mwingine Canva kwa kuanda michoro raisi hau maudhui ya kuona Programu hizi unisaidia kufanya kazi kazini kwa ufanisi, kuwasiliana vizuri na kupanga kazi zangu kila siku.

Ndiyo mimi hupenda chakula cha hraka, chenye ni rahisi kukipata ama ni rahisi kukipika. Kwa mfano, mimi hupenda zile viazi karai ambao huwa zinapikwa kwa mafuta mingi. Kwa kimombo, ziita chips. Ni rahisi kuzipata ni tamu, zinashibisha na unaweza kuzipika kwa upesi. Pia chakula kingine nakipenda ni kama vile samosa, samosa huwatamu sana, unaeza zikula wakati wa mapumziko, zinapatikana kwa haraka na pia upishi wake ni wa haraka. Chakula kingine ninachokipenda ni kama vile kuku, kuku huyu unapata kwa zile fast food joints, zile hoteli, za kiharaka ambapo, naezapata hii kuku kwa bei nafuu, nitamu inashibisha na ikona ladha ya hali ya juu. Izo vyakula vitatu ndio navipenda sana, wakati ninapenda chakula nikiwa ambioni ama nikiwa na haraka.

Mimi hupenda kuhifadhi pesa zangu kwenye benki, maana naweza kupata faida kulingana na maagano tulio nayo kwa zile pesa nilizohifadhi. Hapo hizo faida zinalingana kama tulikubaliana baada ya miezi sita, nitapata faida ya kama kwa mfano elfu mia moja. Iyo agano ikifika hiyo miezi sita naeza enda na nikachukua pesa zangu zikiwa na faida ya juu Pia napenda kuhifadhi pesa zangu kwenye sacco. Sacco ni chama zenye zina saidia wamama kuinuka kibiashara ama pia kusaidia kwa upande wa karo kuhifadhi pesa zangu kwenye sacco ninaweza kuchukua kwa muda, baada ya muda tulioagana na zinaweza kusaidia kama kununua nyumba, ploti ama pia kulipia watoto karo ya shule.

Mimi hupenda chakula chenye ladha ya nyama. Iyo ni nyama kama kwa mfano, nyama ya ngombe ama nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi uleta ladha tamu sana kwa chakula wakati tunaikula na chapati, ugali au wali. Nyama ya ngombe ni rahisi kuipata na ni bei nafuu. Nikilinganisha ladha ya ng'ombe na hizo ladha zingine Iyo ndiyo naipenda zaidi ya zote.

Njia yenye mimi hutumia ili kujifurahisha ni kama vile kudansi, mimi huweka muziki ninaopenda kama ule wa slow jam na mimi hupenda kudansi kwa ule muziki. Jambo lingine lenye mimi hufanya lenye hunifuraisha ni kama vile kupika, mimi hufurahiya kupika maana na chakula changu ni kitamu na cha kufurahisha na cha kuridhisha. Pia jambo lingine huwa nafanya ili kunifurahisha ni kutembea. Napenda kutembelea mbuga za wanyama, kuona wanyama wanaopendeza na pia upepo mzuri wa humo msituni.

Ndio nimewaifanya kazi ya kujitolea kwa mfano wakati wa michezo wa riadha, mimi upenda kujitolea ilikuwa pamaji au kuwa panga ili waweze kuupa kupata tikiti zao ama mavazi yao ya kukimbilia. Pia mimi ujitolea kufanyia usafi kwa kijiji nifa niishi ninachoishi kama vile kufagia, kukata kufyeka nyasi na pia kupanda miti. Hii kujitolea hua inafanya na isi ninafuraha na kuwa msaada kwa tika mjiu wangu.

Kitu kinachonifanya ni furahie sana ni zile sherehe tunazo patana nyumbani pamoja na familia yangu ili kusherehekea jambo fulani kwa mfano tunawezakua tumepatana nyumbani kusherehekea siku ya kuzaliwa kwangu au ya moja wa jamii yangu. Huu wakati huwa unaniletia amani furaha na kusherehekea kwa mwoyo wangu na ni jambo lenye hunitia fora na huwa na hisi furaha tele moyoni mwangu. Jambo lingine hunifanya nafurahia ni kutembelea nchi fulani kama wakati walikizo. hUo ni wakati mzuri wakupumzika kupatana na watu wajamii na nchi fulani tofauti na pia kueza kukula chakula cha inchi tofauti zenye nimeweza kutembelea.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni ile ya watu wasio na heshima, watu wenye hupenda kuongea kwa sauti za juu, watu wenye wanapenda kugombana au kukoseana heshima. Iyo unichukiza sana kama wakati watu wasio heshimu wakubwa wao ama viongozi wao. Jambo lingine linalo nichukiza ni ile wakati watu hupenda kutupa taka ovyo ovyo. Maana hapo tunachafua mazingira yetu na pia tunafanya mahali tunapoishi pasiwe na hewa safi na panaonekana pakiwa hapana watu walio na nitdhamu.

Mimi hutumia simu yangu kwa njia tofauti, wacha kwanza tuanze kwa njia ya kupokea ama kupiga simu. Hio ni njia yenye naitumia kwa sana na naweza itumia kwa siku zaidi ya mara kumi. Hapo naweza kuwasiliana na marafiki, familia na pia wakubwa wangu ama wafanyikazi wenzangu. Njia ya pili ninayotumia kutumia simu yangu ni ya ile ya kufanya nayo kazi Naweza tumia kurekodi ama kuchukua sauti yangu ili nieze kutumia mtu mambo ama mawazo fulani ninayojaribu kujieleza kupitia kwa ile simu Jambo la tatu ninalotumia kwa simu yangu ni kupiga video call zile simu za kuongea kwa video, video hapo ninaeza kuongea na watu walio mbali sana na nchi yangu kama marekani na tunaweza onana na tuwasiliane na kujuliana hali tukitumia video call.

Mimi huweka nenosiri salama kwa kutumia sauti yangu. Ninapotaka nenosiri yangu iwe ya hali ya juu natumia pia kidole changu ili mtu mwingine asiweze kuweza kupata ama kupita mawasiliano yangu ama kutumia simu yangu isipokuwa mimi mwenye nikona ile print ya kidole changu njia ya tatu ninayoweka nayo neno la siri kwangu ni kutumia nambari zenye ni za kuchanganya kwa hali ya juu yenye hakuna mtu mwingine anaeza jua namba nilizotumia kwa neno langu la siri.

Ndiyo, mimi hupenda sana kujifunza historia, maana inaniwezesha kujua mambo ya kale yaliyofanyika kabla yangu kuzaliwa. Kwa wafano, mimi nilichukua somo la historia shuleni na niliweza kujifunza mambo ya miaka mingi iliyopita kabla hata wazazi wangu wazaliwe. Kwa kufanya hivo ninaweza kutambua yale yaliyofanyika kwa kina babu zangu na hapo ninajielimisha na pia ninaweza kuwa na elimu ya hali ya juu kuliko vile wezangu walivyo. Alivyo someshwa kwa vitabu. Pia napenda kujifunza historia ya dini kupitia bibilia iliyoandikwa miaka mingi iliyopita.

Jambo la kwanza ninalofanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kuwapa mawaidha na pia kutia moyo kwa kuwaambia maneno mazuri kulingana na bidii waliofanya kazini. Jambo la pili ninalofanya ili kuwatia moyo wenzangu ni kuwapa zawadi kila wakati wanapofanya ama wanapotia juhudi kufanya kazi yenye inayoleta manufaa kazini. Jambo la tatu ninalofanya kuwatia moyo wenzangu ni kuwapea nakala ama kuwaonyesha filamu zenye zinaonyesha watu wenye walifanya vema kama ili kuwatia moyo na kuwafanya watie bidii zaidi kuliko wanavyofanya hawali.

Kitendo cha wema ambacho nimewahikifanya ni kile cha kusaidia wasiojiweza Mara kwa mara kanisani mwangu, huwa tunapeana chakula, nguo, ama pia pesa kusaidia wale watoto mayatima, kwa mfano kama wakati wa krismasi Tunahimizwa kufanya hivyo ili kuwafikia hao pia washerehekee, kama wengine wenye wamefanikiwa kimaisha Pia wema mwingine nimewahi fanya ni kusaidia mtu asiyeweza kutembea kuvuka barabara ama kutembea kwa urahisi Jambo lingine la wema ni mewahifanya, ni kama vile kusaidia mashule kwa kuwapa vitabu, chakula au uniformu za watoto shuleni.

Ndio mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole, mahali ninapoweka kidole changu ili kiweze kunisaidia kuweka usalama kwa ili kile chombo. Kwa mfano, kwa banki yangu, mimi hutumia kuweka usalama nikipitia kidole changu. Kwa kufanya ivo inayoniwezesha mtu mwingine yeyote asiweze kufungua ile akaunti yangu au kuweza kuaccess pesa zangu bila ya ruhusa yangu. Mahali pengine nimetumia usalama wa kidole ni kwa simu yangu ili mtu yeyote asiwe na uwezo wa kuona yalio ndani ya simu yangu maana ni naitaji yawe salama. Na pia yawe na kiwango cha juu cha privacy.

Ndiyo, mimi hupenda kupika sana, kuliko kazi zingine za nyumbani. Wakati ninapopika, mimi huhakikisha kwamba, naeka chakula changu viungo, venye ladha, ili chakula changu kinakunukia utamu, na pia kinaonja na ladha tamu zaidi. Mimi hupenda kuchukua muda wa kupika chakula chenye watu wa familia yangu wanachokipenda na pia mimi kinachoniridhisha. Kwa kufanya hivo, sisi wote tunaeza kukula chakula chenye kina afya kwa miili yetu na pia kina ladha midomoni.

Kinywaji nipendacho kukinywa wakati wa asubuhi ni chai ya majani ya tangawizi. Chai hii huwa inanitoa kiu, inashibisha na inanifanya ni hisi mlegefu na mwenye afya tele. Hii chai naipenda ikiwa imetiliwa maziwa pia ya kutosha maana chai mzito inautamu wake kila wakati. Cha ingine yenye ninayoipenda ni ile ya kahawa. Ingawa mimi huwa situmii sana kulinganisha na ile ya majani ya tangawizi.

Mimi hupendelea kufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Hii ni siku ya jumatano na pia ijumaa. Kwa kufanya hivo, naweza kuwa na nguo za kutosha za kuvalia kwa kila siku na pia nyumba yangu inakuwa safi haina nguo zenye zinatoa harufu iliyo mbaya. Kitu kingine ninachopenda ni kuhakikisha kwamba nguo zangu nimezifua ziko safi na zinatoa harufu yenye inapendeza. Kwa kufanya hivo mazingira yangu au nyumba yangu inanukia vyema na inakuwa safi.

Ndiyo, mimi upenda hesabu, maana tunatumia hesabu kila siku maishani mwetu. Hesabu tunaitumia kwa kuhesabu pesa zenye tumelipwa nazo kazini, hapo tuneza kujipanga vile tuneza kutumia hizo pesa kwa utaratibu na kwa njia yenye inafaa. Pia hesabu tunaitumia wakati tunaenda madukani kununua vitu, hapo uneaza kujua unaitaji kiwango kigani ya pesa kwa matumizi yako na pia hesabu ingilia hapo. Pia hesabu uingilia mahali maana, ingilia kila mahali kwa kila jambo tunalofanya maishani mwetu.

Ndiyo, mimi upenda sana kuimba nyimbo tofauti, tofauti kwa mfano wacha tuanze na nyimbo za injili. Mimi hupenda kuimba kanisani, kumsifu, bwana na kumtukuza kwa nyimbo za sifa na shukrani. Mimi penda pia hupenda kuimba nyimbo zenye zina tumbuiza moyo wangu. Kama zile za slow jam zinakuanga na maneno ya mapenzi na pia zina maneno mazuri ya kusisumua na kufanya moyo utulie na huisi ukiwa na amani. Pia mimi hupenda kuimba nyimbo zile zinaitwa za kusifu ama kupongeza mtu anapofanya jambo nzuri katika masha yangu.

Ndiyo mimi nimewai kulima kwanza sana sana shuleni nilichukua somo lenye ni la kilimo humo tulikuwa tunapewa kila mtu sehemu yake ya kulima na tulikuwa tunatengewa wakati ili inaangaliwa kama umefanya kazi nzuri kulingana na bidii yako. Hapo ulikuwa unapata hizo maksi zinawekwa kwa mtiani wako na zinakuwa pointi za maana zenye zitakusaidia katika mitihani. Pia mimi nilianza, wakati nilimaliza shule nilianza kufanya ukulima kwetu nyumbani, nikisaidia nyumbani kwa shamba lenye wazazi wangu walio nalo kwa kupanda mimea tofauti kama vile maharagwe, sukumawiki, mahindi na pia viazi.

Utaratibu wangu wa jioni uanza kama saa kumi na mbili jioni. Ninapofika nyumbani huwa kwanza naingia kwa bafu naoga na kutoa jasho la hiyo siku. Kinachofuata ni kuandaa ama kutayarisha chakula chetu cha jioni. Mimi hupenda kujipikia chakula kwa mi mikono yangu miwili. Maana nahakikisha chakula chenye nacho andaa kinaleta afya mwilini mwangu na watoto wangu na ni kichakula kitamu na cha kupendeza jambo la tatu lile unafanya jioni huwa nafanya usafi kama vile kuosha vyumba kuosha nyumba na wakati mwingine pia huwa nafua manguo.

Tabia ya watu inayonichukiza sana ni ile ya watu waliopendelea kudanganya au kusema mambo ya uongo. Hiyo ni tabia yenye inanichukiza sana maana unaweza sema jambo lenye sililo lisilo la ukweli na kusababisha mtu afanyiwe jambo lisilo takikana hata kidogo. Kwa mfano, mtu anaweza danganya kuwa mtu mwingine hakufanya kitu chenye alichofanya na hapo unafanya kinaleta mvurugano kelele ama kukoseana heshima katika familia au pia mazingira ya kazini.